Tabia ya kuwa mchangamfu, watu ambao wanapenda kuongea sana, maanake mimi si mwongeaji vile, na sipendi watu ambao wanaongea sana. Lakini hiyo tabia ya watu kuweza kujielezea vizuri naipenda, na pia watu wakarimu na wenye heshima.

Filamu ninazo pendelea sana ni zile filamu zenye vita ama za vita. Haswa zile filamu za kijeshi ambapo watu wanapigana sana. Kuna mitutu ya bunduki, kuna kukimbia kwingi. Izo ndo muvi ambazo ama filamu nazopenda.

Ndio kuna mfanyikazi mmoja ninaemfahamu ambaye ni bora sana katika biashara yake. Siezi kumtaja kwa jina ila namjua na namfahamu na pia nampenda kwa sababu ni mahiri sana katika biashara. Anapenda sana kufanya kazi kwa kufanya biashara inavyo stahili. Anapeana bidhaa zake ambazo ni nzuri, ukizitumia zinatumika kwa mda mrefu, ni bidhaa ambazo ni bora sana katika matumizi ya kawaida. Na pia hilo ndo jambo kwanza napenda sana manake bidhaa zake ni nzuri. Kitu cha pili, anapenda kuletea watu ama kudeliver, anafanya delivery yake mapema na vizuri inavyostahili, anaileta kwa wakati. Na pia kama uko na shida yoyote ama tatizo lolote, kimpigia simu, anashika, kuna wafanyikazi ambao wanafanya iyo kazi ya kushika simu, unamuelezea kama ni tatizo, kama ni kitu kinafaa kurudishwa ama kutengenezwa, atakuelezea jinsi ya kufanya, atakupatia uo utaratibu ambao unatakiwa kufanya. Kitu ambacho nimejifunza kutoka kwake ni uwe na nguvu ya kuendelea. Yani usisimame ama usiache kwa sababu kitu kimekuwa kigumu. Ni ujipe moyo na uendelee na biashara. Nahisi ni mtu shupavu sana na ni mtu anafaa tuzo nyingi tu ambazo zinastahili kwa sababu ya ile kazi ambayo anaifanya.

Inategemea, kama nina kahawa, nitakunywa kahawa. Kama imeisha kahawa, nitakunywa chai. Kwa hiyo, sina ile moja ambayo nakunywa sana, ila ile inapatikana ndiyo nitakunywa. Vile jinsi ninavyoandaa, naichemsha tu maji kwenye jagi, natia ile tea bag kwenye kikombe, ama kama ni ile kahawa ya sachet naimwaga kwenye kikombe, basi nakoroga nakunywa. Nini ninavyongeza? Hakuna kile ninachoongeza maanake. Hivi makaribuni nimeacha kunywa sukari kwa hiyo siongezi sukari ni majani maji ama kahawa maji basi hiyo moja basi mahali ninapopenda kuiunywa nakunywa sebuleni nahisi jinsi gani bila kinywaji changu cha kawaida mara nyingi naumwa na kichwa nisipotumia chai nisipotumia kahawa naumwa na kichwa ama sijisikii kama vile mwili umechangamka kwa hiyo ni lazima niwe na kiamsha kinywa changu.

Ndiyo, napenda mchezo ya ubao. Kwanza kuna mchezo mmoja hivyo ambao tunapenda, unaitwa Kenya Hat hamsini. Ingawaje ni mchezo wa kadi, lakini unachezwa ubaoni. Kwa hiyo, Kenya Hat hamsini ni mchezo ambao unataja maana ya hayo maneno ambao umepewa hapo. Ni mchezo ambao unaridhisha, unafurahisha, unachangamsha sana. Haswa mkiwa kwenye kikundi.

Kila nikifika, nikiangalia zile barua pepe, nahakikisha nimezijibu, halafu, nafuata kazi ya siku ile ambayo inafaa kufanywa. Nafanya kulingana na masaa ambayo nimepangiwa, ikifikia muda wa kama kwenda kula, natoka, naenda nala, narudi, naendelea na kazi. Mpaka jioni wakati masaa ninafaa kutoka.

Wakati mwingine ndiyo nafuata matukio ya kimataifa kama kuna filamu moja hivi nilikua naingalia ambao ni tukio la kitaifa ambapo mtu alikua anajaribu kukwea jumba lenye lirefu kabisa duniani kule Taiwan. Ni mwamerika huyo alikuwa anajaribu kukwea hilo jengo na alimaliza na akakamilisha na ikatokea vizuri, kando na hiyo pia kuna matukio kama ya upigaji wa kura wa nchi tofauti tofauti pia nafuatilia nikiweza natazama kwenye runinga kupitia channel za aljezira ama BBC ya kimataifa.

Simu yangu naitumia kwa mawasiliano baina yangu na familia, au baina yangu na kazini. Alafu pia simu yangu naitumia kwa mitandao ya kijami. Kisha simu yangu pia naitumia vilevile kama pochi la kueka pesa, naitumia kununua vitu mbalimbali ama kulipia vitu mbalimbali, naitumia pia kununua vitu kwenye mitandao. Simu yangu pia naitumia kama njia ya kujiburudisha kwa kuchezea michezo mbali mbali.

Majira yanayopenda zaidi hasaa, ni majira ya baridi. Wakati kuna baridi na pia, wakati ambapo kunanyesha, kuna mvua. Napenda manake, ni wakati mzuri ya huo wa kutulia ndani ya nyumba. Na kama siwezi kutulia, basi naendelea na kazi tu za kawaida. Ila napenda sana manake, si wakati ambao unaezatoa jasho, ama naezanuka jasho. Ni wakati mzuri sana kwangu mimi nafurahia sana wakati huo.